Napenda kufanya mambo mbali mbali na marafiki zangu kama vile kuzungumza na kushirikiana mawazo. Kucheza michezo kama vile mchezo ya pool kama mchezo mwingine ambao unaitwa draft kwa lugha ya kimombo. Kusikiliza muziki na pia wakati mwingine kutoka pamoja kupumzika. Pia tunapenda kusaidiana kwenye maswala ya kazi au masomo na kushereheana mafanikio yetu pamoja jambo linalofurahisha urafiki wetu.